Kitendo cha wema ambacho nimefanya ni kusaidia watu ambao hawajiwezi kama nguo ambazo nilikuwa nazo hazikuwa zinanitosha. Nimeweza kusaidiana kupatia wale ambao hawezi nunua ili nao waweze kuvaa nguo mzuri na nguo ambazo zinapendeza.